Naweza sema, ninathamini zaidi uaminifu na kwa walindi. Najivunia ninapoaweza kutimiza majukumu yangu kwa wakati na ubora mzuri, hata bila kusimamiwa sana. Pia ninathamini maendeleo ya kujifunza ujuzi mpya na kuboresha uwezo wangu kila siku. Mafanikio mengine muhimu kwangu ni kupata heshima na imani kutoka kwa wezangu na viongozi kazini.

Kwa kawaida, naeza sema naenda hospitali mara chache kwa mwaka. Labda mara moja au mbili tu. Huenda hospitali hasa kwa uchunguzi wa kawaida na ninapo hisi afya yangu haiko sawa. Najitaidi kujitunza kiafya, kwa kula vizuri, kufanya mazoezi, na kupumzika ya kutosha ili kuepuka kuugua mara kwa mara. Pia napenda kufanya vipimo vya afya mara moja kwa mwaka ili kuhakikisha mwili uko katika hali nzuri. Kwa ujumla, siendi hospitali mara mingi ila huwa makini na afya yangu.

Kitendo cha wema mbacho nakumbuka vizuri sana ni kumsaidia mtu alie kwa na shida bila kutarajia malipo. Na kumbuka wakati mmoja nilisaidia jirani yangu alie kwa mgonjwa na kumfanya manunuzi na kutembelea mara kwa mara ili kuhakikisha yuko sawa. Pia nimewahi kutoa msaada kwa mtoto alie kuwa na maitaji kwa kumpa chakula na kumsaidia katika masomo. Kitendo hiki, kilinifanya nijisike furaha na amani ya moyo. Kwa sababu nilijua nilikuwa nimegusa maisha ya mtu kwa njia chanya. Kwa ujumla, kufanya wema uniridhisha, sana na kunikumbusha umuhimu wa kujali na kusaidiana.

Napenda mwanga wakati. Mwanga wakati hunifanya nijisikia mtulivu na mwenye amani. Hasa ninapokuwa nyumbani au nikisoma. Hauchoshi macho kama mwanga mkali. Lakini pia si hafifu kiasi cha kufanya shughuli ziwe ngumu. Mwanga wakati husaidia kuleta mazingira mazuri na ya kufanya kazi. Kupumzika au kuzungumza na watu wengine. Pia huongeza hali ya utulivu na faraja katika chumba. Kwa ujumla, napendelea mwanga wakati kwa sababu unaleta usawa mzuri katika mwangaza na starehe.

Joto kwangu, na napenda joto kuliko baridi. Kwa sababu unifanya nijisikie huru na mwenye nguvu zaidi. Na kuniruhusu kufanya shuguli nyingi bila usumbufu. Wakati wa joto napenda kutoka nje, kutembea, au kukaa na marafiki bila kuhisi baridi kali. Pia joto hunipa hali ya furaha na uchangamfu. Baridi wakati mingine hunifanya nijisikie mchovu. Au nisiruhusu furahie sana shuguli. Pia hunifanya nikuwe ni kama nahisi usingizi na kulala sana.

Ningependa kuenda misri hasa piramidi za giza na mji wa kali wa lukso. Ningependa kuona kwa macho yangu jinsi watu wa kale walivyounda majumba mahekalu na piramidi na kujifunza maisha yao na utamaduni zao. Pio napenda kujua zaidi kuhusu fasihi na historia ya misri ya kale ikiwamo riwaya ya kifaro kifarao. Na mila za kale kwa ujumla mahali pa historia kama misiri linavutia kwa sababu hunifundisha kumbukumbu asili ya mwanadamu na kunipa mskumumo wa kihistoria. Na pia kuona yaliotajwa kwenye biblia.

Naamini kampuni ya hapo kwa sababu ya historia na kutoa bidhaa zenye ubora na hali ya juu, imara na raisi kutumia. Pia bidhaa zao uboresha maisha ya kila siku kwa kuwa na teknolojia ya kisasa kama simu, kompyuta na programu zinazo rahisisha kazi na uburudani. Apple pia inajitahidi kudumisha usalama ya watumiaji. Jambo ambalo ni muhimu sana katika zama hizi za kidijitali.

Mimi sivai miwani kwa sababu macho yangu yaona vizuri na haina shida ata kutumia katika, wakati ya hakuna mwangaza ama kuna mwangaza mwingi. Kwa hivo miwani si kifaa ninachovaa ama kutumia kwa sababu macho yangu ina afya bora na nakula karoti mingi zinazo aidia katika afya ya macho yangu.

Mahali pazuri nishai safiri ni Mombasa. Mombasa ni jiji lenye pwani nzuri. Fuku za mchanga mweupe na maji ya bahari ya blue. Yenye utulivu. Nilifurahi kutembea vifutio kama Fort Jesus na Old Town. Ambapo historia na utamaduni za kale zinachanganyika na mazingira ya kisasa. Pia nilipata nafasi ya kufurahia chakula cha baharini na kuangalia macheo mazuri ya jua. Mali hapa kumenifanya nijisikie furaha amani msisimko wa utalii.

Ndiyo, napenda kutazama michezo, kwa sababu hunipafuraha. Hasa ninaposhudia timu au wachezaji niliowapenda wakifanya vizuri. Pia hunifunza ubunifu, umakini. Na mshikamano wa pamoja, hasa pale wachezaji wanapo shirikiana kwa ufasihi. Kutazama michezo pia ni burudani nzuri, ninapokuwa na familia, marafiki. Kwa sababu tunashirikiana shangwe na kushangilia pamoja. Zaidi ya hayo, hunipa fursa ya kupumzika baada ya siku ndefu na kujisikia nishati wakati wa shangwe.

Kama nilivyosema napenda rangi ya blue, kwa sababu inanipa utulivu na amani ya moyo. Mara mingi naiona angani, na inakumbusha uzuri wa asili na kunifanya nijisikie huru na matumaini, na mwenye matumaini. Pia napenda kutumia blue kwa nguo zangu na mapambo ya nyumbani, na hunipa hiyo hisia utulivu na mpangilio. Kwa jumla, blue ni rangi ninayoipenda kwa sababu huleta amani na uzuri katika maisha yangu.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole. Huu mfumo unisaidia kulinda taarifa zangu kibinasi na za kazi. Asa kwenye kompyuta ama simu yangu. Pia, kutumia vidole vyangu siitaji kukumbuka maneno ya magumu ya siri wakati ninapotengeneza password. Pia mfumo huu ni rahisi na haraka kutumia. Jambo linaloongeza urahisi katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, nimewahikununua tikiti za tukio. Kununua tikiti hunipa furaha na msisimuko kwa sababu huonyesha kwa kuwa ninajiandaa kushiriki tukio maalumu kama tamasha, mechi ama kongamano. Mara nyingi hununua tikiti mapema ilikuhakikisha napata nafasi nzuri na kuhepuka usumbufu wa dakika la mwisho. Pia hunifanya nijifunze kupanga muda na fedha zangu vizuri.

Ndiyo, nina vaa saa. Kuvaa saa, unisaidia kufuatilia muda wangu kila siku. Na kuwakikisha ninakamilisha majukumu yangu kwa wakati. Pia saa ni sehemu ya mtindo wangu. Na uongeza mvuto wa mavazi ninayovaa. Napenda kuchagua saa zinazo faa kwa hafla au shuguli zinazo shiriki. Iwe saa ya kawaida au ya kila siku au sherehe maalumu. Zaidi ya hayo. Kuvaa saa unisaidia kuwa makini na nidhamu katika ratiba zangu.

Ningependa kupata mafunzo ya ustadi wa teknolojia na usimamizi wa miradi. Napenda kujifunza kutumia programu mpya za kazi, zinazorahisisha ufanisi, pamoja na ubunifu wa kisasa na kupanga na kusimamia miradi ili kufanikiwa malengo ya timu. Pia ningependa mafunzo ya uongozi na mawasiliano ili kushiriki vyema na wenzangu na wateja.

Napenda kwenda madukani wakati wa asubui. Asaa kabla sijakunywa chai ama jioni ninapotoka kazini. Huu wakati unipa wakati mzuri wa kufanya shopping ama kununua ninachoitaji bila mkongamano wa watu wengi. Pia wakati huu kunakuwa na utulivu kwa sababu watu wengine wengi washa wako manyumbani na wengine labda wakati wa asubui wamelala.